Kuhusu wasilisho, wasilisho ni jambo lolote ambalo unaezo ukaliwasilisha kwa ajili ya mapendekezo, wasilisho ya mradi, wasilisho la masomo, wasilisho la kikazi. Hii inachangia kufanikiwa katika wasilisho lako. Inahitaji kutumia busara akili maelewano na kutumia muda mwingi kufanya.

Napenda kusikiliza redio kwa sababu ni chanzo cha habari katika jamii kuna vipindi mbali mbali vya redio, michezo, burudani, taarifa za habari hii inatoa taarifa kwako msikilizaji hili kusaidia kupata taarifa mbali mbali katika jamii hasa za michezo wakati walishiriki michezo mbali mbali.

Najenga uhusiano wa kushirikiana na wafanya kazi wengine katika kazi zangu kwa kuwashirikisha jambo ambao natakia kulifanya kimkakati mradi wa kibiashara mradi wa kilimo hii inanisaidia kupata ushirikiano mzuri katika biashara na kilimo pia.

Nishawahi kunua tiketi za mpira wa miguu kwa ajili ya kuenda kushabikia timu ya Tanzania ili kuweza kuangalia mpira na kufanikiwa kuangalia nilini jiunga humo na nika enjoy mpira Tanzania ilishinda magoli sawa saba kwa siku hiyo hivo tiketi yangu nifanikiwa kuifurahia.